Ndiyo, huwa nasoma gazeti mara kwa mara, hunisaidia kujua habari za sasa na kuelewa kinachoendelea nchini na duniani. Na pia kupata maarifa mapya kuhusu uchumi, siasa na jamii, wakati mwingine nasoma gazeti la karatasi lakini mara nyingi zaidi husoma kupitia simu au mitandao kwa urahisi.

Tabia inayochukiza zaidi ni kukosa heshima kwa wengine. Hasa pale mtu anapowadharau au kuwadhulumu watu bila sababu. Pia tabia ya kutokuwa waaminifu kama kusema uongo au kukosa uwajibikaji hunikera kwa sababu huvunja imani.

Timu ninayofuata ni Manchester United. Napenda timu hii kwa sababu ina historia ndefu ya mafanikio, inacheza kwa mtindo wa ushindani na mara nyingi hunipa msisimko mkubwa pale ikishinda mechi napenda pia wachezaji wake wenye vipaji na jinsi wanavyoshirikiana kama timu.

Kwa kawaida, hu mimi huoga mara moja kwa siku. Kawaida asubuhi au jioni kulingana na ratiba ya siku. Kuoga, kunasaidia kuamka au kupumzika. Kudumisha usafi kwa mwili na kunifanya nijisikie safi na mwenye kujiamini. Wakati mwingine, huoga mara mbili ikiwa ni siku ya shughuli nyingi.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa kiasi fulani. Ujana ulikuwa na uhuru mwingi, nguvu nyingi na mawazo yasiyo na wasiwasi mkubwa wa maisha. Ilikuwa rahisi kujaribu mambo mapya na kuota bila hofu. Hata hivyo, pia nathamini nilipo sasa kwa sababu nimejifunza mengi kupitia uzoefu.

Ndiyo napenda kuvaa kofia mara kwa mara hunisaidia kujilinda dhidi ya jua kali na pia hunipa mwonekano nadhifu na wa kujiamini kofia pia ni rahisi kuchanganya na mavazi mbalimbali hasa wakati wa matembezi au shughuli za nje.

Mchezaji ambaye nafikiri ndiye bora zaidi ni Lebron James. Ni mchazaji wa Marekani mwenye mvuto mkubwa anaye julikana kwa nguvu zake. Ujuzi wa kucheza kwa akili na uwezo wa kushirikisha wenzake kwenye timu. Ana historia ndefu ya kushinda tajil a NBA na amefanya rekodi nyingi za kufikisha pointi, assist na rebound. Kati ya mechi zake za kale, kuna mechi za playoff ambazo amefanya pointi nyingi na kucheza kwa usahihi mkubwa. Akionyesha ushashawishi mkubwa kwa timu yake.

Changamoto kubwa ninazokutana nazo kazini mara nyingi ni upungufu wa muda na shughuli nyingi zinazoshindana kwa kipaumbele. Wakati mwingine pia hujitokeza changamoto za mawasiliano yasiyo wazi kati ya wafanyakazi wa timu. Jambo linaloweza kusababisha kutoelewana au kuchelewesha kazi.

Napenda kipindi cha televisheni cha Family Feud, kinachowasilishwa na Steve Harvey. Ninachopenda zaidi ni jinsi kilivyo cha kuchekesha na kushirikisha familia mbalimbali, huku washiriki wakijaribu kujibu maswali kwa haraka na kwa ubunifu. Steve Harvey hufanya kipindi kuwa na kicheko na cha burudani kwa njia ya kipekee.

Huwa nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia kadhaa kama kuwa shirikisha kwa uwazi, kuheshimiana na kusikilizana, kujumuisha kila umoja katika maamuzi, kuwapa maelekezo wazi na yenye lengo, kutumia mawasiliano ya mara kwa mara na kushukuru na kudhamini michango.

Ndio upigaji picha hunisaidia kuhifadhi kumbu kumbu na matukio muhimu huwasilisha ujumbe na hisia bila maneno hutumia katika biashara, habari na sanaa huchochea ubunifu na ubunifu wa kuona. Pia inasaidia kutoa ushauri wa kitaalamu wa upigaji picha.

Nina malengo kadha kwa kazi yangu, kufikia mafanikio, kufikia malengo ya kazi na kuwa na mafanikio, kusaidia mengine, kusaidia watu wengine na kufanya kazi yenye maana, kujifunza na kukua, kujifunza ujuzi umpya na kukuwa. Kimaendeleo kupata changamoto mpya na kufanya kazi kwa ubunifu.

Kazi yangu naipenda sana kwa vile inanipatia fursa ya kazi. Ninapata kazi nzuri na yenye malipo mazuri. Inanisaidia wengine kwa njia tofauti. Pia inanipea uwezo wa kutumia somo ambalo nimesoma. Pia mapenzi kwa somo hilo ninafanya kitu ambacho nakipenda.

Ningependa sana kutembelea nchi ya Japani. Nimeona picha na video nyingi za maeneo ya Japani, na inafurahisha sana jinsi ilivyo ya kipekee na ya kisasa kwa wakati mmoja. Napenda sana utamaduni wa Japani na chakula chao, na jinsi watu wao wanavyoishi kwa nidhamu na heshima. Pia nimependa teknolojia yao ya hali ya juu, jinsi wanavyoendelea kubuni vitu vipya.

Napenda mkate wa aina ya Ken Blest kwa vile unatumia mchanganyiko wa mchele, nazi na viungo vingine. Mkatme huu ni maarufu sana nchi ya Kenya. Unatumia viungo kama mchele wa basmati, maziwa ya nazi, sukari chachu, siagi iliyoyeyuka.

Nimefanya vitendo vidogo ambavyo vinaweza kuwa za maana pia kama kusaidia mtu mwingine kutoa msaada kwa mtu anayehitaji kujifunza kitu kipya, kujifunza kitu kipya kila siku, kutembea katika asili, kutembea katika bustani na misitu.

Kuna majukumu mengi kazini ninayopenda kama kuchambua na kutoa suluhisho, kuhamasisha na kuongoza timu, kuhusiana na wateja na wateja wa ndani, ubunifu na maendeleo, kuratibu na kupanga kazi.

Huwa nashugulikia muda wa mwisho kwa njia kadhaa kama kutambua muda wa mwisho kwa uwazi kugawa kazi ndongo break task into smaller steps kutoa kipaumbele kuanza mapema kufuatilia maendeleo mara kwa mara kuepuka usumbufu na kutumia mbinu za kuthibiti muda.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio nili niweze kupata mziki, kusikiliza nyimbo ninazozipenda, pia kupata habari, kufahamu kinachoendelea duniani, tena kupata vichekesho, kusikiliza vichekesho, na kuweza kucheka.

Huwa napenda kuitazama michezo ya soka na riadha. Soka ni mchezo maharufu duniani kote. Inachezwa na timu mbili za wachazaji kumi na moja kila moja. Lengo ni kufunga mabao zaidi ya mpinzani. Riadha nayo ni michezo ya mbio kuruka na kutupa. Inatumiwa kupima nguvu kasi na ustadi wa wana riadha. Aina za riadha ni pamoja na mbio za kasi, mbio za masafa marefu, kuruka na kutupa.

Nina stadi kadhaa ambazo ni muhimu kwangu, kwanza ni mawasiliano, uwezo wa kuwasiliana vizuri na wengine, uongozi uwezo wa kuongoza na kusimamia wengine, kufikiri kwa kina, uwezo wa kufikiri kwa kina na kutatua matatizo, ushirikiano, uwezo wa kufanya kazi na wengine kwa ushirikiano.

Huwa najifurahisha kwa kuogelea. Huwa inanifanya nikuwe na mazoezi kamili ya mwili. Kuogelea ni mazoezi kamili ya mwili ambayo yanatengeneza misuli. Kuboresha uvumilivu na kuongeza nguvu. Pia hupunguza stress. Kuogelea kunaweza kupunguza stress na kukutia utulivu. Pia kuboresha afya ya moyo. Kuwagelea kuna nisaidia. Kuboresha afya ya moyo na kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo.

Huwa najiandaa kwa mkutano kwa njia kadhaa napitia agenda ya mkutano ili kujua maada zitakazo jadiliwa. Nafanya utafiti kuhusu maada zitakazo jadiliwa ili kuwa na uwelewa mzuri. Kuandaa vifaa, kuandaa vifaa vyote vinavyo hitajika kwa mkutano kama vile laptop, notepad na penseli.

Huwa naweka neno siri salama kwa njia kutumia maneno siri ya kipekee, kutumia neno siri tofauti kwa kila akaunti yako ya mtandao, natumia maneno siri dhabiti nachagua neno siri linalochanganya herufi, nambari na alama, maalumu, nabadilisha neno siri mara kwa mara, nabadilisha neno siri yangu kila baada ya miezi tatu au miezi sita.

Huwa nasikiliza muziki wa Bongo Flava sana. Ni muziki wa Tanzania, wa aina ya muziki ambao umepata umaarufu mkubwa Afrika Mashariki. Huwa unajulikana kwa midundo yake ya kuvutia. Na una wasanii maarufu kama Diamond Platnumz, Zuchu na Harmonize ambao wamechangia umaarufu wake.

Kabla ya kulala huwa napumzika, kupumzika na kujiweka sawa baada ya siku ndefu, nasoma, huwa nasoma kitabu nakala kujifunza na kupumzisha akili. Natazama tv, kutazama tv au sinema ili kupumzika na kufurahia nafanya mazoezi mepesi ili kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha usingizi.

Huwa nasherehekea siku kuu kwa kumshukuru Mungu kwa neema na baraka zake. Nafurahia na familia na marafiki kula na kunywa vyakula na vinywaji vya siku kuu, kufanya shughuli za siku kuu kama vile kuimba kucheza na kufanya michezo kutoa sadaka kwa wahitaji na kusaidia jamii.

Huwa napunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya nguruwe badala ya mifuko ya plastiki natumia chupa za maji za kudumu badala ya kununua maji ya plastiki naepuka vyombo vya plastiki badala ya kutumia vyombo vya kioo au chuma natumia bidhaa za asili natumia bidhaa za asili badala ya plastiki nasafisha mazingira na kuokota taka za plastiki.

Huwa nafanya mazoezi kama kutembea. Kutembea ni zoezi rahisi na lenye manufaa kwa afya. Nakimbia, ni zoezi nzuri la kuboresha afya. Ambayo ni na kupunguza uzito. Nafanya yoga, ni zoezi la kuboresha unyumbulifu na kupunguza msongo wa mawazo. Nafanya mazoezi ya viungo kwa kuboresha nguvu na ustawi wa mwili. Nafanya mazoezi ya cardio vascular, ni nzuri ya kuboresha afya ya moyo na kupunguza hatari ya magonjwa.